Ndiyo, nimewahi kulima. Nilishiriki kulima mazao kama mahindi na mboga kwenye shamba dogo la familia. Kazi hiyo ilinifundisha umuhimu wa uvumilivu na bidi kwa sababu kilimo kinahitaji muda na uangalizi wa mara kwa mara. Nilijifunza kupanda kumwagilia na kung'oa magugu ili mazao yakue vizuri. Ingawa kazi ya shambani ilikuwa ya kuchosha, wakati mwingine ilinipa furaha kuona mazao yakistawi na kunifanya kuthamini chakula na juhudi za wakulima.

Mimi hufanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kuanza kwa kuelewa jukumu la kila mmoja na kusikiliza mawazo yao kwa makini. Nina shirikiana kwa kutoa msaada pale inapohitajika na kushirikisha mawazo yangu bila kuvunja mtazamo wa wengine. Pia hujaribu kuwa wazi na heshima katika mawasiliano kuhakikisha kila mmoja anahisi kuthaminiwa. Wakati mwingine, tunapanga mikakati pamoja na kugawana majukumu ili kazi ifanikishwe kwa ufanisi. Kwa kufanya hivyo, tunapata matokeo bora na tunajenga mahusiano mazuri kazini.

Mafanikio niliyopewa kazini ni pale nilipokamilisha miradi muhimu kwa wakati na kwa ubora unao tarajiwa. Pia nimefanikiwa kujenga uhusiano mzuri na wenzangu, jambo lililoongeza mashikamano na ushirikiano wa timu. Nimeweza pia kuongeza ujuzi wangu kupitia changamoto mbali mbali na kupata pongezi kutoka kwa wasimamizi na wateja mafanikio haya yamenipa motisha kujiamini na kunifundisha jinsi ya kushughulikia kazi ngumu kwa njia bora zaidi siku zijazo.